Usafi wa mara kwa mara, pale kusafisha ofisi au eneo la kazi, kila siku pia kufagia ili kutoa ule uchafu, kufuta vumbi na kutupa takataka, tunzaji wa takataka vizuri pia unafaa kutimizwa kuwa na pipa za taka, kuzetenganisha na kuzitoa kwa wakati ili yasiweze kukaa hapo kwa muda mrefu sana Pia kila mtu anafaa kuajibika kusafisha eneo lake la kazi na kuepuka na uchafu Pia madirisha au mifumo ya hewa safi usaidia kuondoa harufu na vumbu katika afisini Pia kuweka vifaa mahali pake baada ya matumizi ili yasiwe na utapakaa wa vitu Asante.

Ndivyo, mimi ni mtu mbunifu, kwa sababu unaeza kuja na vitu, jipya vitu mpya, ambazo pengine mtu hakuwa ameona, na pia suluisho za kurekebisha mambo kadhaa katika mazingira yetu. Na ni kitu nzuri sana katika mazingira yetu kuwa na kitu ambacho kinapendeza. Na pia mimi sana hupenda mambo kuhusu teknolojia pengine na pia mambo hizi za mtandaoni na naipenda sana, na naipenda sana vitu ambavyo huwa nafanya pale katika, pale kuwa ubunifu na inanisaidia sana katika vitu mingi kuzoea katika mambo za mtandaoni na pengine huwa vitu ni ni ngumu na ni kitu cha muhimu sana naeza sema hivo ubunifu ni kitu cha muhimu na ni kitu ambacho kinatusaidia kujiendeleza sisi wenyewe kibinafsi asante.